Wakati wa mapumziko kazini, napenda kupumzisha akili na mwili kwa muda mfupi. Hua ninatambea kidogo ili kunyoosha mwili na kupunguza uchovu. Pia hutumia muda huo kuzungumza na wenzangu, kubadilishana mawazo na kunywa kinywaji cha moto. Wakati mwingine, husoma kwa muda mfupi ili kujiongeza maarifa. Mapumziko hunisaidia kurejesha nguvu, kuongeza umakini na kuendelea na kazi zangu kwa bidii na utulivu.

Ningependa kujifunza jinsi ya kuprogramu, kwa kutumia AI zaidi. Hasaa kuunda mashini zinazo jifunza na kurahisisha kazi za kila siku. Kujifunza hili, kuna nipa fursa ya kutumia teknolojia kwa ufanisi na kuunda suluhisho bunifu kwa matatizo ya kila siku. Pia, kuna nisaidia kuboresha ujuzi wangu wa kitaaluma na kuongeza fursa za kazi. Nimefurahi kujaribu mambo mapya ya kiteknolojia na kujifunza AI kutaongeza uwezo wangu wa kuunda miradi yenye manufaa kwa wengine.